Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi kwa sababu inanipa joto, inanituliza na inanifanya nijisikie nikiwa na nguvu bila kunichosha. Mara nyingi nakitumia wakati wa asubuhi au jioni hasa nikiwa nimechoka au nahitaji utulivu. Nilielezwa kinywaji hiki na wazee na watu wengi katika jamii. Hasa waliokuwa wakisema tangawizi ni nzuri kwa afya na nguvu ya mwili. Ninahisi nimetulia mwili una joto na mawazo yanayokuwa mepesi. Ninapokitumia kinywaji hiki.

Nilizaliwa katika mji mdogo, tulivu, ilio kuwa na barabara zisizo na makelele mengi. Watu wanaofahamiana na harufu ya chakula cha kinyumbani kila jioni. Kilicho vutia zaidi ni kwamba kila mtu alikuwa kama ndugu. Ukifanya kosa, jirani ndiye wa kwanza kukuelekeza sio kukuhukumu. Vitu vya kuvutia kule ilikuwa ni soko la asubuhi iliyojaa sauti za wauzaji. Uwanja mdogo wakuchezea, watoto na miti mikubwa ilio toa kivuli ambacho kilikuwa kama sehemu ya mikutano ya wazee. Jioni watoto tulicheza hadi giza linaanza kuingia bila hofu. Ndiyo, nakumbuka sana vitu vya utotoni. Nakumbuka kucheza bila viatu, kucheka sana kwa mambo madogo na kurudi nyumbani tukiwa na mavumbi lakini mioyo ikiwa imejaa furaha. Na kumbuka pia sauti ya mama akiita kutoka mbali, ikimaanisha ni muda wa chakula. Kinacho fanya mji huo, uwe maalumu, si majengo au barabara, ni watu wake na kumbukumbu zake. Ni mahali ambapo, nilijifunza maana ya kushirikiana, heshima na upendo wa kweli. Ningependa kurudi pale wakati wowote moyo unapo choka. Lakini hasa wakati wa siku kuu, ili nihisi tena ule ukaribu, upendo na utulivu ambao huwao. Haupatikani kirahisi sehemu nyingine.

Ninaenda mahali pa ibada mara kathaa kwa wiki. Mara nyingi jumapili au siku za ibada maalum. Lakini pia mara nyingine ninapohitaji kutuliza akili, kutafakari au kuomba kwa utulivu. Kwangu, siyo tu sehemu ya ibada. Bali pia ni mahali pa kutafuta amani ya ndani, kuungana na jamii na kuimarisha moyo.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa, pale nilipo kuwa na hamu ya muziki na kutaka kujieleza kwa sauti na midundo. Nilianza kwa kujifunza mizinga ya msingi na nyimbo rahisi. Kisha polepole nikaanza kuelewa jinsi ya kuchanganya midundo na nyimbo kamili. Kujifunza gitaa kuna nifanya nijisikie kutulivu, furaha na mara nyingine ni njia nzuri ya kutoa hisia bila maneno. Pia ni changamoto nzuri kwa uvumilivu na nidhamu ya binafsi.

Ndiyo, ninapenda kusoma gazeti. Mara katha kwa wiki. Hasa asubui ili kupata habari mpya za ndani na kimataifa ninasoma sehemu mbalimbali habari za siasa, michezo, sayansi na makala za maisha ya kila siku. Kupitia gazeti, najua kinachoendelea duniani, napata mitazamo mpya na wakati mwingine na shangaa au kufurahia habari nzuri. Pia ni sehemu ya kujifunza maneno mapya na mawazo mapya.

Utaratibu wangu wa jioni huwanza karibu saa kumi na mbili au saa moja usiku. Huo ndio muda nina anza kupunguza kazi na kelele za siku. Najaribu kujitenga kidogo na simu au shuguli nzito ili akili ipate nafasi ya kupumzika. Kuhusu sherehe za jioni, sipendi sana sherehe kubwa kila mara. Mara nyingi napenda sherehe ndogo au kukaa na watu wa karibu. Kuzungumuza kusikiliza mziki mtulivu au kuangalia filamu. Wakati mwingine, chai ya moto au kinwaji chepesi kunitosha kabisa. Nina vyojiandaa kulala kwanza na hakikisha nimekula vizuri na oga au najiosha uso alafu na panga mambo ya kesho kwa ufupi ili nisiende kulala nikiwa na mawazo mingi. Kabla ya kulala, napenda kusoma kitabu au kusikiliza mziki wa polepole. Hisia za furaha ni nazo pata jioni ni za kipekee. Ni furaha ya utulivu kujua siku imeisha, nimejaribu kadri ya uwezo wangu na sasa ni muda wa mwili na akili kupumzika. Jioni inanipa amani na matumaini ya kesho.

Chakula ninachakula mara nyingi mchana ni chakula rahisi lakini chenye nguvu kama wali na mboga za majani au mkate na mayai. Mara nyingine napenda pia chakula cha haraka kilicho na protini kidogo kama samaki au kuku pamoja na mboga. Kwa mchana, lengo ni kupa mwili nguvu ya kuendelea na shuguli za siku bila kulisumbua tumbo sana. Pia mara nyingi na pendelea chakula kisicho na mafuta mengi ili nishike nguvu bila kumia tuumboni.

Michezo ningependa kujaribu ni paragliding kuruka angani kwa mtoaji wa mkanda na kuona mandhari kutoka juu sababu ni kwamba ni mchanganyiko wa furaha hofu kidogo na uzoefu wa kipeke wa uhuru. Mingine ambayo ningependa kujaribu ni kayaking au kuteleza kwenye theluji, kwa sababu inachanganya shughuli za mwili, changamoto na furaha ya kipekee. Ninge hisi mchanganyiko wa shauku, hofu kidogo na furaha kubwa wakati ni kijaribu mchezo kama huo.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na ushirikiano wa kikazi. Kwa sababu, haijalishi kazi yako ni aina gani kujua jinsi ya kuwasiliana vizuri, kushirikiana na wenzako na kusuluhisha matatizo kwa heshima, kunaboresha matokeo na kupunguza mkazo. Pia, mafunzo ya kupanga muda na usimamizi wa kazi yamenisaidia sana, yamenifunza kuzitumia masaa yangu, vyema na kuepuka kuchelewa na kuakamilisha majukumu bila kubwaga akili. Kwa ujumla, mafunzo yoyote yanayojenga nidhamu, uvumilivu na ujuzi wa kijamii yanafaida kubwa kwa kazi na maisha ya kila siku.

Muziki ni nayo usikiliza mara nyingi ni muziki wa utulivu na wahisia kama jazz, soft pop au muziki wa kia akademia wa piano. Kwa sababu, unanisaidia kutuliza akili bada ya siku ndefu, kuzingatia mawazo yangu na kuamusha hisia nzuri. Mara nyingine pia ni nasikiliza muziki wa kucheza au kuamusha moyo kama hip hop au muziki wa kizazi kipia. Hasa nikiwa na marafiki au wakati wa mazoezi. Nina hisi furaha, utulivu na mara nyingine shauku wakati na sikiliza muziki kulingana na aina ya wimbo.

Napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa, lakini kwa njia ya ushirikiano si kwa kuamrisha. Napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kuongoza, kusikiliza watu na kusaidia wengine kufikia malengo yao. Inanifurahisha kuona timu ikifanikiwa kwa pamoja. Hata hivyo, kusimamiwa nako ninaweza. Hasa kama anaye nisimamia ni mtu anaye toa muongozo mzuri, heshima na nafasi ya kujifunza. Wakati huo ninajifunza nidhamu na kupanua ujuzi wangu. Kwa ufupi kila nafasi inafaida yake.

Napendelea kusoma kuliko kuandika, lakini zote ni muhimu. Kusoma kunanipa maarifa mapyia, mitazamo mipya na kuamsha mawazo. Ni njia ya kujifunza kuhusu dunia, watu na maisha. Kuandika napenda pia lakini hasa kutoa hisia kupanga mawazo au kuelezea hadithi. Ni njia ya kujieleza kwa undani na kuacha kumbukumbu ya kile ninachojifunza. Kwa kifupi, kusoma kunakuza akili, kuandika kunakuza moyo na ubunifu.

Kuweka nenosiri salama ni sanaa kidogo ya usalama wa mtandao. Hapa ni jinsi ninavyofanya. Moja, kutumia mchanganyiko wa nguvu. Nenosiri linapaswa kuwa na herufi kubwa na ndogo. Namba na alama malumu. Pili, urefu wa kutosha. Nenosiri linafaa kuwa angalau herufi kumi na mbili. Neno dogo sana ni rahisi kugunduliwa. Tatu. Kutoandika maneno ya nayojulikana. Sipendi kutumia majina, tarehe za kuzaliwa au maneno rahisi. Hii inafanya nenosiri lisivunjike kwa urahisi. Nne. Kutumia nenosiri tofauti kwa akaunti tofauti. Hii ni muhimu. Ukitumia nenosiri moja kila sehemu, tukivunjika kwenye sehemu moja akounti zote ziko hatarini. Tano, kuhifadhi salama. Nenosiri linapohifadhiwa, ninatumia programu za kuhifadhi nenosiri salama. Badala ya kuandika kwenye karatasi. Kwa ufupi, nenosiri salama, mchanganyiko mgumu, urefu wa kutosha, kutotumia kitu kinachojulikana kuhifadhi salama.

Kipawa changu kinakuwa katika jambo la ubunifu na akili ya kuandika. Napenda kuunda hadithi, kuelezea mawazo kwa uwazi na kuunganisha maarifa tofauti ili kusaidia wengine kuelewa jambo gumu kwa urahisi. Pia, nina kipawa cha kusikiliza na kutambua hisia za wengine ambayo husaidia sana kushirikiana, kushauri au kuunda uhusiano mzuri. Kwa kifupi, kipawa changu ni mchanganyiko wa ubunifu, mawasiliano na utambuzi wa hisia.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa malengo, mafanikio na ushirikiano mzuri. Kwanza, kufanikisha malengo. Wakati napofanikisha kazi niliyopanga au kuona matokeo ya juhudi zangu, hiyo inanipa nguvu ya kuendelea. Mbili, kuona maendeleo binafsi. Kujua kwamba, ninajifunza kitu kipya au kuboresha ujuzi wangu, kunanifanya nijiskie na dhamani ya kazi yangu. Tatu, kutambuliwa na kushirikiana vizuri na wenzangu. Sauti ya shukran pongezi au ushirikiano wa kweli, inatoa hamasa kubwa. Nne, kujua kazi yangu inasaidia wengine, kuona kazi yangu inafaiisha wengine, iwe ni wateja jamii au timu yangu, kunanifanya nijiskie na maana. Kwa kifupi, motisha inatokea pale kazi inapoleta matokeo, dhamani na furaha.

Wakati napofurahi kuwa nyumbani napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie tulivu na furaha ya kweli. Moja, kukana familia au marafiki wakaribu. Kuzungumza kucheka au kushirikiana kwenye shughuli ndogo ndogo. Bili, kusoma kitabu au kusikiliza muziki mtulivu. Hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo ya stress. Tatu, kupika au kula chakula kizuri. Mara nyingine, napika kitu kipya au kuandaa chakula ninachopenda. Tano, kutazama filamu au vipindi vya televisheni. Hasa, vitu vinavyo nivutia au vinavyo nifanya nicheke. Tano, kutafakari au kupanga siku zijazo. Wakati mwingine napenda kutumia nyumbani kama sehemu ya kutuliza akili na kupanga maisha. Kwa kifupi, nyumbani ni mahali pa amani, furaha na utulivu.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi, ya heshima na yenye usikivu. Hapa ni baadhi ya njia ninazopendelea. Moja, uso kwa uso au ana kwa ana. Hii inanisaidia kuona hisia za mtu kuelewa maneno na miondoko yake na kuunda uhusiano wa kweli. Pili, kwa njia ya maandishi, kwa uangalifu, barua pepe, ujumbe mfupi au meseji ni nzuri pale unapohitaji kueleza kitu kwa utulivu na kwa mpangilio. Tatu, kusikiliza kwa makini. Nimejifunza kwamba kusikiliza ni sehemu muhimu ya mawasiliano kwani kunafanya mtu ajisikie kuheshimiwa na kueleweka. Nne, kwa heshima na uvumilivu. Hata ikiwa tunaona mambo tofauti, kuwasiliana kwa heshima kunahakikisha mazungumzo ni yenye matokeo mazuri. Kwa ufupi, napendelea mawasiliano yenye uwazi heshima na hisia za kweli.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya mvua ya nyepesi joto likiwa wastani. Kitu kilichonifanya nipende majira haya ni kumbukumbu za utotoni. Mvua nyepesi ikinyesha na tukiwa watoto tunacheza nje kicheko kikijaa huku miguu ikiguza matope kidogo na harufu ya udongo baada ya mvua ikinivutia sana. Hali hiyo ilinifanya nijisikie furaha na amani. Shughuli ninazopenda kufanya majira haya ni kutembea taratibu ukiwa nje, kusikiliza sauti ya mvua, ikinyesha, kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa, kusoma kitabu au kusikiliza muziki wa utulivu ukiwa ndani, kutafakari au kupanga mambo ya siku zijazo. Hisia ninazo zipata kuhusu hali ya hewa wakati huo ni utulivu, amani na furaha ya ndani. Nafikiri kila kitu kiko sawa na duniani na kila pumzi inakuletea raha kidogo.

Jukumu ninalo penda zaidi kazini nilile linalo nini hamasisha kutumia akili yangu kushirikiana na wenzangu na kuleta matokeo ya nao onekana. Kwa mfano kupanga au kusimamia miradi midogo ninapenda kuona kila kipande kinavyo unganishwa na matokeo ya mwisho. Pia kuchangia mawazo mapia. Napenda wakati wazo langu linaweza kuboresha au kurahisisha kazi. Pia, kusaidia wenzangu. Kuna furaha kubwa pale napoweza kutoa mwongozo ushauri au msaada unao wasaidia kufanikisha kazi zao. Kwa kifupi, napenda majukumu yenye changamoto, shirikiano na matokeo ya nayo onekana. Hii inanifanya nijisikie na furaha na kuridhika kazini.

Nguvu zangu kazini ni mchanganyiko wa ujuzi tabia na mitazamo ambayo inanifanya nifanikishe majukumu vizuri. Moja, uwezo wa kupanga na kusimamia muda ninaweza kupanga kazi zangu ili kukamilika kwa wakati na bila usumbufu mkubwa. Pili, kazi ya kikundi na ushirikiano. Napenda kushirikiana na wengine kusaidia na kuona timu ikifanikisha malengo yake. Tatu, ufasaha wa mawasiliano. Ninaweza kuelezea mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine na kushirikiana kwa heshima. Nne, ubunifu na kutatua matatizo. Nina uwezo wa kutambua changamoto, kuchambua tatizo na kutafuta suluhisho vizuri. Tano, uvumilifu na nidhamu, ninahakikisha kazi zinakamilika hata pale changamoto zinapojitokeza. Kwa kifupi, nguvu zangu zinaungwa mkono na akili, hisia na nidhamu na kufanya kazi yangu kuwa bora zaidi.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale panapo kutana mambo kadhaa pamoja. Moja, uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi wakati kila mtu anaheshimiana, kushirikiana na kusaidiana, hali inakuwa ya furaha na utulivu. Mbili, uongozi bora. Kiongozi anayetoa mwongozo kusikiliza maoni na kuthamini juhudi za kila mfanyikazi hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa. Tatu, hali ya mwili yenye usalama na urahisi. Ofisi safi, hewa safi, mwanga mzuri na vifaa vinavyofaa kufanya kazi kuwa rahisi na yenye starehe. Nne, fursa za kujifunza na maendeleo. Mazingira yanayohamasisha kujifunza kitu kipya na kupanua ujuzi huongeza motisha kazini. Tano, uwajibikaji na uwazi. Wafanyikazi wanapojua nini kinategemewa na kuna uwazi katika maamuzi. Hali ya kazi inakuwa shwari na yenye mpangilio. Kwa kifupi mazingira mazuri ya kazi, heshima, usaidizi, usalama, maendeleo na uwazi.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili yanayoniongoza katika maisha ya kila siku kwa mfano, ishara ya imani. Kuwa na imani kunanipa amani ya ndani, matumaini na nguvu ya kukabiliana na changamoto. Pia maadili ya dini kufanya mema, kuheshimu wengine na kuwa mwaminifu kunanisaidia kuishi kwa uwazi na amani na wengine. Pia sala au ibada, ni njia ya kutafakari, kuungana na mungu na kupata utulivu wa akili na moyo. Kwa kifupi, imani maadili na ibada, ni nguzo muhimu zinazoniweka kwenye njia sahihi ya maisha na kunipa amani ya ndani.

Kukamilisha kazi kwa wakati kuna hitaji mpangilio, nidhamu na mbinu za busara. Hapa ninavyo fanya, moja, kupanga kazi mapema kwanza ninaandika kazi zote za siku au wiki nikiyaweka kipau mbele kwa zile muhimu zaidi mbili, hugawa muda kwa kila kazi. Kila kazi ina muda maalumu wa kukamilika ili nisibaki nyuma. Tatu, kuzingatia kazi moja kwa wakati mmoja. Napendelea kuwacha msongo wa mawazo. Nikamalize kazi moja kabla ya kuanza nyingine cha nne. Kuepuka vikwazo. Napunguza vishawishi kama simu, mitandao au shughuli zisizo za lazima wakati wa kazi. Tano. Kutathmini maendeleo. Kila baada ya muda fulani, ninarudia ni hatua gani nimefika. Nikiweka rekodi ndogo za mafanikio ili kuendelea kwa kasi. Sita, kupumzika kidogo, pumziko fupi husaidia akili kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka uchovu. Kwa kifupi, mpangilio nidhamu kipau mbele na utulivu ndizo njia ninazo tumia kukamilisha kazi kwa wakati.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe kando ya bahari mahali penye utulivu na mandhari nzuri kama visiwa vyenye maji ya bluu na mchanga mweupe. Kile ningependa kufanya huko ni kutembea afukweni, asubuhi na jioni, nikita zama jua, likichomoza na kuzama. Pia ningependa kuogelea na kufurahia maji ya bahari. Pia kusoma kitabu au kusikiliza mazi muziki nikiwa kivulini. Pia kujaribu chakula cha baharini na tamaduni za eneo lile. Ningependa kusafiri na mtu wakaribu sana au familia. Watu ni nao jisikia huru nao. Ili tushirikiane furaha na kumbukumbu nzuri. Ningependelea mchanganyiko wa kupumzika na kutembea kidogo. Sio haraka sana bali kujipa likizo ya kufurahia kila hatua. Likizo kama hiyo inge nifanya nijisikie mtulivu, mwenye furaha na nikiwa nimejaa nguvu mpya.

Kueka malengo ya kila mwezi kazini, kuna hitaji mpangilio na mtazamo wa wazi. Hapa ninavyo fanya, moja, kupitia maandalizi mwanzoni mwa mwezi. Kwanza ninaangalia kazi zote, zinazo hitajika kukamilika ndani ya mwezi. Mbili, kueka malengo ya nayo weza kupimika, yani smart. Malengo yangu huwa specific yani ya wazi M, measurable, yani inayo pimika. A, achievable, yani inawezekana kufanikishwa. R, relevant, inayo husiana na kazi au timu. T, time bound, inamuda maalumu wa kukamilika. Tatu, kupanga kipa umbele, kazi muhimu zaidi au yenye andhari kubwa kwa timu inapelekwa mbele. Nne, kugawa malengo katika hatua ndogo. Badala ya kuona mwezi mzima kama kazi moja kubwa, nina rahisisha kwa kuangalia shuguli ndogo ndogo kila wiki. Tano, kukagua maendeleo mara kwa mara. Kila wiki au kila wiki mbili ninarudia kuona ni malengo gani yamekamilika na ni yasiyo ili kurekebisha mbinu sita. Kujumuisha muda wa kujifunza au kuboresha. Baada ya kukamilisha malengo fulani, napanga muda wa kujifunza kitu kipya au kurekebisha njia zangu. Kwa kifupi, malengo ya kila mwezi ni mpangilio wa awali, kipaumbele, hatua ndogo na ukaguzi wa mara kwa mara.

Programu za simu ambazo wengi hutumia kwenye kila siku ni zile ambazo zinafaa kila siku. Niza msingi na zinaleta urahisi kwa maisha ya kila siku. Hapa ni orodha ya programu unayoweza kuona karibu kila siku. Moja. Programu za ujumbe na mawasiliano. WhatsApp, Telegram, Messenger. Hizi hutumika kuwasiliana na familia marafiki au wote kwa ujumbe na simu ya sauti au video. Pili, programu za barua pepe, yaani email. Gmail Outlook, hizi hutumika kupata na kutuma barua pepe za kazi, shule au taarifa mbalimbali. Tatu, vivinjari vya mtandao, yaani web browsers. Chrome, Safari, Firefox. Unazitumia kutafuta habari, kusoma habari au kufanya utafiti mtandaoni. Nne, programu za mziki YouTube, Spotify, Apple Music. Hizi hutumika kusikiliza mziki, podcasti au video za burudani. Tano, programu za picha na video Instagram, TikTok, Snapchat. Hizi zina kuwezesha kushiriki picture, video na kuona vitu vya marafiki au jamii. Sita, ramani na usafiri. Google wazee. Hizi hutumika kupanga safari, kuona njia za kupita au kupata taarifa za trafiki. Saba, kalenda na kupanga kazi. Google kalenda, Apple kalenda. Hizi hutumika kupanga mikutano, malengo na kumbukumbu za tarehe muhimu. Nane, programu za malipo au benki. Mpeza, bank apps. Hizi zinasaidia kufanya malipo, kutuma kupokea pesa na kuona salio lako. Tisa, kumbukumbu ama notes. Notes, Google Keep. Hizi hutoa mahali pa kuandika mawazo orodha ya vitu au kumbukumbu zilizo hitajika. Kwa kifupi, programu hizi ni zile unazoweza kukutana nazo kwenye simu nyingi kwa sababu zinasaidia kwenye mawasiliano, burudani, kazi na shuguli za kila siku.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Napenda kuamini kuwa hata mchango mdogo una dhamani. Hivi ndivyo ninavyo shiriki. Kushirikiana na jirani. Kusaidiana pale panapohitajika kama wakato wa shida au shughuli za pamoja. Pia kujitolea muda. Kushiriki kwenye shughuli za kijamii mikutano ua kijiji au mtaa au miradi ya usafi na maendeleo. Pia kushirikiana maarifa. Nikijua jambo linalo weza kumsaidia mwingine napenda kulishiriki bila ubinafsi. Kuheshimu na kufuata maadili ya jamii. Kuishi kwa amani, heshima na uadilifu. Kwa kifupi ushiriki wa kweli katika jamii ni kuwajali watu.

Wakati wa msongo wa kazi najaribu kwanza kutulia na kujipanga upya, hivi ndivyo ninavyofanya mara nyingi. Napumua kwa kina kwa dakika chache ili kupunguza presha na kurejesha utulivu wa akili. Kisha nagawanya kazi kuwa vipande vidogo vidogo, hivyo kazi haionekani kubwa sana. Pia nachukuwa mapumziko mafupi kutembea kidogo kunywa maji au kujinyoosha mwili. Pia naomba msaada au kuzungumza na mwenzangu kama mzigo ni mkubwa badala ya kujibana kimya kimya. Pia najikumbusha lengo la kazi ninayofanya na kwa nini ni muhimu. Haya hunisaidia kupunguza msongo, kurudisha mwelekeo na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Napiga picha mara chache lakini kwa makini si kila siku. Mara nyingi napiga wakati ninaona mandhari ya kuvutia kama jua linapo chomoza au linapo zama. Pia wakati kuna matukio maalum kama sherehe sikukuu au mikusanyiko ya familia. Na wakati pia ninahisia ya kusimiika kumbukumbu fulani au kitu kinacho nivutia kipekee. Kwa ujumla si maranyingi sana lakini kila picha ninayo ipiga ina maana na kumbu kumbu.

Ndiyo, napenda mvua, hasa mvua ya wastani. Mvua inanipa utulivu wa kipekee. Sauti ya matone yakikonga, paa au ardhi, inanituliza akili. Pia napenda harufu ya udongo, baada ya mvua, inahisi kama mwanzo mpya. Wakati wa mvua napenda kukaa ndani, kunywa chai ya moto, kusikiliza muziki au kusoma. Hali ya hewa inanifanya nijisikie mtulivu mwenye mawazo mazuri na karibu na asili.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Ingawa kuandika kwa mkono pia kuna faida zake. Napendelea kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kuhairiri, kuunda na kuhifathi maandishi. Pia ninaweza kuandika maneno mengi bila kuchoka kuliko kwa kalamu na karatasi. Tena inarahisisha kushirikiana na wengine au kuhifathi maandishi kwa usalama. Kwandika kwa mkono napenda pale napojisikia creativity au nataka kuhifathi kumbukumbu binafsi kwa mfano diary au maelezo ya haraka. Kwa ufupi, kompyuta kwa kazi za haraka na uhariri mkono kwa ubunifu na kumbukumbu.

Napenda kutumia munda na familia yangu kwanjia za kufurahisha na za maana. Situ kukaa pamoja bila shuguli. Hivi ndiyo napendelea. Kukula pamoja. Asubui chakula cha mchana au chakula cha jioni pamoja. Kutuo fursa ya mazungumzo na kucheka pamoja. Kutembelea pamoja. Safari za familia, pikniki au matembezi katika mbuga au pwani hufanya muda kwa wafuraha na kumbukumbu nzuri. Kushiriki michezo au shuguli za nyumbani. Kucheza michezo ya bodi, kucheza au kushirikiana kwenye kazi ndogo za nyumbani. Pia, kujadiliana na kusikilizana. Kila moja anapata nafasi ya kueleza mawazo, hisia au changamoto zake hivyo kudumishe uhusiano wakaribu. Kwa kifupi, napenda muda na familia kuwa wafuraha, mazungumzo na mashikamano wakweli.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni huu. Chukua muda kuelewa mwenyewe, jifunze kutoka kwa mwingine, na usiogope kufanya makosa. Kila changamoto ni fursa ya kukua, na kila hatua ndogo inapelekea karibu na lengo lako. Pia jihesabu mwenyewe, tambua nguvu na pungufu yako. Pia dhamini muda na usaidizi wa wengine usiogope kuuliza msaada. Pia usikate tamaa kwa changamoto. Kila tatizo linasuluhisho la kujaribu. Furahia mafanikio madogo. Hayo uchangia motisha kubwa. Ushahuri huu ni raha ya akili na moyo. Unasaidia mtu kufanya maamuzi bora na kuendelea bila uwoga.

Wakati ninapokabiliana na kazi za dharura, ninashugulikia kwa utulivu na kwa mpangilio ili kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza, kupumua na kutulia akili kwanza. Hii inasaidia kutochukulia dharura kama joto, la moto na kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiri. Kufikiri, mbili, kutambua tatizo kuu, ninaangalia ni nini kinahitaji kutiliwa mkazo kwanza na ni kitu gani inaweza kusubiri kidogo. Tatu, kuweka kipaombele, kazi za dharura hugawanywa kulingana na umuhimu na adhari, ili nishugulikie kila kitu kwa wakati moja. Nne, kutumia rasilimali vizuri. Ikiwa kuna msaada au vifaa, winavyo itajika na viweka sawa haraka ili kufanya kazi iwe rahisi. Tano, kufanya haraka lakini kwa uangalifu. Kazi ya darura inaitaji haraka lakini si kwa ubinafsi ni kuhakikisha matokeo ni sahihi. Sita kukagua matokeo baada ya kukamilisha darura ninaraudia kuona kila kitu kimekamilika na hakuna kilichobaki cha kuharibu hali. Kwa kifupi, utulivu mpangilio kipaumbele haraka kwa uwangalifu. Ndizo njia ninazo utumia kushugulikia kazi za darura.

Nina saidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana kulingana na uwezo wangu. Pia mimi hujitolea muda katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya maendeleo au kusaidia matukio ya kijamii. Pia kusaidia watu binafsi. Mimi utoa ushauri kusikiliza mtu mwenye shida au kusaidia pale ni napo weza hata kama ni kwa jambo dogo. Pia mimi ushiriki, ushiriki, marifa na ujuzi nilio nao, ili wengine wanufaike hasa vijana au watoto. Pia kuheshimu na kuimarisha mshikamano kwa kuhishi kwa amani, heshima na kushirikiana na jirani. Kwa kifupi, kusaidia jamii ni kujali, kushiriki na kuchangia kwa vitendo.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na ubinafsi mkubwa. Kwa mfano, wakati mtu anasema au kufanya mambo bila kuheshimu wengine, inasababisha hasira na kutokua na urafiki. Pia kusema uongo au kudanganya, pia ni jambo linalo chukiza kwa sababu linavunja imani na uaminifu. Pia kukosa kuwajibika katika majukumu yao, kuna sababisha wengine kushugulikia matatizo yao na hiyo inachosha sana. Kwa kifupi, ukosefu wa heshima, uaminifu na uwajibikaji, ndizo tabia zinazo weza kunisumbua zaidi.

Kwa kawaida nakaa hadi saa nne au saa tano usiku, hasa siku za kazi, napenda kulala mapema kiasi ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu. Lakini mwishoni mwa wiki au siku maalumu naweza kukaa hadi saa sita au saa saba usiku. Labda nikiangalia filamu, nikizungumza na watu wa karibu au nikimalizia jambo fulani. Kwa kifupi nalala kulingana na taratiba ya siku inayoifuata.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mkubwa na ambaye anaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye maendeleo ya kampuni au jamii yangu ya kazi. Hii inamaanisha kujifunza na kukuza ujuzi wangu kila siku ili kuwa bora katika kazi ninayoifanya. Pia kuchangia kwa ushirikiano na timu ili kufanikisha malengo makubwa ya shirika. Pia kuwa kielelezo nidhamu, ubunifu na uaminifu kazini. Kupata nafasi ya kuongoza au kuunda mradi unaobadilisha mambo kwa njia chanya. Kwa kifupi, lengo la muda mrefu ni kufanikisha maendeleo binafsi na ya timu na kuwacha alama chanya kazini.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Napenda kucheza ngoma kwa sababu inanipafuraha, inanifanya njiachie na kuondoa msongo wa mawazo. Si lazima iwe ngoma ya kita alamu, hata kucheza tu nyumbani au kwenye shere na marafiki kunatosha kunifanya nijisikie huru. Napendelea zaidi ngoma za asili na muziki wenye midundo kwa sababu zina nguvu historia na hisia za pamoja.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni huu. Chukua mda kuelewa kazi yako na mazingira unayofanyia. Kuwa mchangamfu na mkweli. Usiogope kkuliza maswali na daima jifunze kutoka kwa wengine. Ushirikiano nidhamu na juhudi ndogo ndogo kila siku huleta mafanikio makubwa. Pia, tambua lengo la kazi. Jua ni lini kilichohitajika na jinsi unavyoweza kutoa mchango bora. Jihusishe na wenzako. Ushirikiano na timu ni muhimu zaidi ya kujitegemea pekee. Pia jiepushe na mtazamo hasi. Changamoto zitakuwepo, lakini mtazamo chanya unasaidia kushughulikia matatizo. Pia shirikiana na uendeleaji wa binafsi. Jifunze ujuzi mpya kila siku. Kwa ufupi, mfuto wa mafanikio ni nidhamu kujifunza na moyo wa kushirikiana.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Napenda chakula chenye ladha nzuri, kilichopikwa kwa upendo na chenye usawa wa viungo. Si lazima kiwe cha gharama kubwa. Chakula kizuri hunifanya nijiskie furaha nimeridhika na wakati mwengine kunikumbusha nyumbani. Napenda hasa chakula cha nyumbani kilicho rahisi lakini kitamu. Pia mchanganyiko wa ladha asili. Pia napenda chakula kinachoshirikiwa na watu wa karibu.

Ndio napenda kupika ingawa si siku zote kupika kunanivutiakwa sababu ni fursa ya ubunifu. Ninaweza kujaribu ladha na mchanganyiko tofauti. Pia inanipa furaha kuona watu wakifurahia chakula nilicho pika. Na ni njia ya kupumzika na kujitenga kidogo na shughuli za kila siku. Pia inanifanya nijisikie huru kwa kuwa na udhibiti wa kila kinacho wekwa kwenye sahani. Kwa ufupi kupika si tu kuhusu chakula bali pia kuhusu furaha na ubunifu.

Napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele, hasa pale napohitaji kutulia, kufikiria, au kufanya kazi yenye umakini. Kwa sababu, mahali pakimya hunisaidia kutuliza akili na kupumua. Pia ni rahisi kuzingatia mambo muhimu bila kuingiliwa na kelele. Mahali pakimya hutoa nafasi ya kujifunza, kusoma, au kuunda kitu kipya. Hata unapo kuwa na marafiki, kimya chenye midundo midogo kinakua furaha zaidi kuliko kelele zisizo na mpangilio. Hata hivyo, mara nyingine napenda kelele kidogo kama muziki au sherehe, lakini hiyo ni kwa furaha tu, sio kwa kazi au mawazo makubwa.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli ingawa si kila siku. Vipuli huleta mtindo wakufurahisha rangi na uhai kwenye mavazi. Na mara nyingi hufanya mtu ajisikie mchangamfu na wakipekee. Napenda vipuli vinavyo fanana au vinavyo tofautiana kwa uiano mzuri. Si vinginevyo tu bila mpangilio. Kwa ufupi, vipuli ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na furaha kwenye mavazi.

Mfanyabiashara bora zaidi niliyemjua ni jirani yangu anayesimamia duka la chakula. Napenda sana kwa sababu ni mkarimu, mwaminifu na mwenye heshima kwa wateja wake wote. Kuna mambo kadhaa ya ajabu aliyofanya. Siku moja alimsaidia mteja ambaye hakuwa na pesa ya kulipa kikamilifu, akamlipia sehemu ya bidhaa bila sharti. Hii ilinifundisha kuwa biashara si tu kupata faida, bali pia kusaidia wengine. Pia anajua majina ya wateja wake wote, na kila mara anawauliza hali zao. Hii inafanya kila mtu kujisikia muhimu na kudaminiwa. Ninajifunza mengi kutoka kwake. Moja wapo ikiwa, uaminifu na heshima kwa wateja ni muhimu kuliko faida ya haraka. Pia, kujenga uhusiano mzuri na wateja hufanya biyashara kudumu kwa muda mrefu. Na kuchangia jamii, na kusaidia wengine hufanya biashara kuwa na maana zaidi. Ninapomwona akifanya biashara kwa njia hiyo, ninahisi heshima, kuhamasika na motisha ya kufanya mambo vizuri. Anaonyesha kuwa biashara si tu kuuza bidhaa, bali pia kujenga imani na urafiki.

Programu ninazotumia mara nyingi, ni zile zinazohusiana na mawasiliano, kazi na burudani. Hizi ni baadhi, WhatsApp na Telegram kwa mazungumzo na familia, marafiki na timu kazini. Gmail au Outlook, kutuma na kupokea baruapepe za kazi au taarifa muhimu. Google Maps, kutafuta maeneo au kupanga safari. YouTube na Spotify kusikiliza muziki kujifunza mambo mapya au burudani. Google Drive au OneDrive kuhifadhi na kushirikiana kwenye faili za kazi au shule. Kwa kifupi, programu ninazotumia zaidi husaidia kuwasiliana, kujifunza na kupanga maisha yangu.

Zana za dijiti ninazo tumia kila siku nizile zinazo saidia mawasiliano, kazi na kupanga maisha yangu. Hizi ni baadhi, kompyuta ya mezani au laptop kwa kazi kuandika na kuhifadhi faili. Simu ya mkononi kwa mawasiliano, habari na burudani. Programu za mawasiliano kama WhatsApp, Telegram, barua pepe kuunganishwa na watu na timu. Programu za kuhifadhi data mtandaoni Google Drive, OneDrive kuhifadhi na kushirikiana faili. Kalenda za kudijitali kupanga ratiba na kukumbuka mikutano au tarehe muhimu. Kwa kifupi, zinasaidia kufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi yenye mpagilio na yenye ufanisi.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiwango cha wastani, si kupindukia. Napenda zaidi mazungumzo ya kielimu na yenye heshima, kuelewa mitazamo tofauti, sera na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo hadhiri maisha ya watu. Sipendi sana mabishano, makali, matusi au kudharau maoni ya wengine, na pia mazungumzo ya kuchochea hasira bila suluisho. Ila napenda kujifunza, kubadilishana mawazo kwa utulivu, kuzungumzia maendeleo haki na mstakabali wa jamii. Kwa kifupi, siasa ni muhimu, lakini njia ya kuzungumza ndiyo muhimu zaidi.

Kuanzisha mradi mpya wa kazi kunahitaji mpangilio, uangalifu na hatua kwa hatua. Moja, kutambua lengo la mradi. Kwanza najua ni nini nataka kufanikisha na kwa nini mradi huu ni muhimu. Mbili, kukusanya taarifa na rasimali. Ninaangalia ni watu viffa au ujuzi gani utaitajika kufanikisha mradi. Tatu, kupanga hatua kwa hatua. Nafanya mpangilio wa kazi, unaoelezea ni hatua gani zipi zinazopaswa kufanyika, kwanza kati na mwisho. Nne, kuweka mda na vipaumbele. Kila hatua ina mda malumu na umuhimu wake, ila mradi usibaki bila mpangilio. Tano, kushirikiana na wengine. Ikiwa mradi unahitaji timu, ninaelezea majukumu wazi na kushirikiana na wenzangu. Sita, kufuatilia maendeleo. Kila wakati, nakagua kama kila hatua inafanyika kama ilivyopangwa na kurekebisha pale panapo mhitajika. Saba, kukagua na kujifunza baada ya kumaliza. Nafanya thamini ya mradi mzima mambo yalioenda vizuri na yale yaliohitaji kuboreshwa. Kwa kifupi mpangilio uelewa walengo ushirikiano tathmini ndio funguo la kuanzia mradi mpya wa kazi.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri ambapo nilifurahia sana. Kwa mfano nilipo kuwa kwenye pwani, yenye mchanga mweupe na maji safi ya samawati. Nilijisikia tulivu kabisa. Mahali hapo kulikuwa kuzuri kwa sababu, mandari ya asili, miti pwani na juwa lililotua kimyakimya lilinifanya nijisikie karibu na asili. Hali ya hewa tulivu, anga safi na upepo mwanana ulifanya siku kuwa bora. Shuguli za furaha, kutembea kando ya puani kuogelea na kupiga picha za kumbukumbu. Amani na utulivu, hakuna kelele nyingi watu walikua wakiwafurahia kama mimi. Nilihisi furaha, utulivu na mshikamano wa kipekee na mazingira. Nilihitaji sana kupumzika na kujikusanya kiakili.

Napendelea tishati kuliko shati hasa kwa sababu ni rahisi ya starehe na ya kawaida. Pia ni rahisi kuvaa na inahimili shughuli nyingi za kila siku. Inaweza kuunganishwa na suruali au koti bila shida. Inatoa uhuru wa mwili zaidi kuliko shati, hasa wakati wa kazi au burudani. Hata hivyo, shati napenda kuvaa pale panapohitajika mitindo rasmi au sherehe. Kwa kifupi, tishati kwa kila siku, shati kwa hafla maalum.

Kufanyakazi na timu ya mbali, kunahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano makini na nidhamu ya kila mtu. Hivyo ndivyo ninavyofanya mara nyingi. Kwanza, kuweka mawasiliano ya wazi, tunatumia barua pepe, whatsapp, zoom, au teams kuzungumuza kuhusu majukumu na maendeleo ya kazi. Mbili kuweka malengo na vipao mbele vya kazi. Kila mmoja anajua ni nini kinachohitajika kufanikishwa na lini. Tatu, kugawa majukumu kwa uwazi, kila mtu anajua majukumu lake hivyo hakuna mkanganyiko. Nne, kufuata maendeleo kwa mfumo wa pamoja. Tunatumia zana kama Google Drive au Trello, kushirikiana na kuona hatua zilizofanywa. Tano, kukutana mara kwa mara, kila wiki au kila mwezi, tunafanya mkutano wa mtandaoni ili kujadili changamoto na mafanikio. Sita, kujenga waminifu na ushirikiano. Hata mbali, tunajaribu kushirikiana kwa heshima kusaidiana pale panapohitajika na kusherekea mafanikio kidogo. Kwa ufupi, mawasiliano mazuri mpangilio ushirikiano nidhamu ndizo funguo za kufanyakazi kwa ufanisi na timu ya mbali.